Natumia simu yangu kwa kazi, huwa mimi ni mtengenezaji wa filamu za Instagram Kwa hiyo simu yangu mara nyingi huwa natumia kurekodi filamu Natumia kuingia pale Instagram na kuongea na watu, kuconnect na watu huwa kwa hivyo simu yangu sana mara mingi utanipata nikitumia kwa kazi kupigia watu simu za kikazi na vile vile kuongea na jamaa ndugu na marafiki.

Huwa asubuhi, utaratibu wangu wa kunywa, asubuhi huwa ni nakunywa chai ya maziwa, ambayo imetengenezwa kwa maziwa ya ng'ombe. Wakati mwingine natumia maziwa ya mbuzi, lakini maramingi huwa natumia maziwa ya ng'ombe. Kwa hivyo nikiamka asubuhi, nikiamka asubuhi kwanza natayarisha naeka maji kwa jiko naenda nanunua chai, mpenzi wangu akiwa jikoni anatengeneza chai ambayo inanifurahisha na chai ambayo naipenda huwa nakunywa chai kwa mkate ama wakati mwingine chai kwa nduma.

Mahali pazuri ambapo nimetembea ni ziwa nakuru na ikiwa pamoja na ziwa naivasha. Nilitembea wakati huo nikiwa shule ya sekondari kidato cha tatu. Safiri na wanafunzi wengine. Mahali hapa palinipendeza sababu kunakaa vizuri, kuna wanyama pori, wa kuangalia. Napia mandhari ya kuvutia na pia kuna hotel za kifahari hata kama sikuwa na pesa za kudumia Lakini mahali hapa panafurahisha.